Yaa muda wangu mwingi huwaga nafanya kazi kwa ushirikiano kwa sababu kazi yangu ipo kwenye timu, yaa kazi yangu ipo kwenye timu, nafanya kazi kwa timu. Yaa kwa ivo nafanya kazi uku ni kishirikia na wengine na tunaingia kwa timu katika kazi.